Asande kwa swali hili, musimu ninaopenda saidi ni musimu wa kiangazi napenda musimu huu kwa sababu hali ya hewa hua ya joto la wastani na hurahihisha kufanya shuguli mbali mbali za inje. Kiangazi huu unifanya nijisikie huru mweny nguvu na mwenye furaha saidi katika maisha ya kila asiku. Asande kwa kunisikiza.

Asante kwa swali hili, sera ninayoiona muhimu zaidi katika kampuni ni sera ya mawasiliano na uwazi, sera hii hunisaidia wafanyakazi kuelewa malengo ya kampuni majukumu yanayo yao na ku mabadiliko yanayotokea, uwazi hujenga uaminifu, huhimarisha ushirikiano na husaidia kila mfanyakazi kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Asante kwa kunisikiliza.

Asante sana kwa fursa hii, leo ngependa kuzungumzia chakula chakigeni, ambacho nilipote fursa hii kukijaribu, nauzaoefu wangu na chakula ili nifundisha mambo mengi kusuhu utamaduni za watu wengine. Chakula hicho kina hituwa sushi ambacho ni kinatoka nchini Japani. Sushi ni chakula kinachotengenezwa kwa mchele uliopikwa na kuchonganywa na siki malo. Kisha uongezewa msamaki mbishi, mboga au mayai ya samaki. Niliposikia mara ya kwanza kuwa nitakula samaki mpishi. Nilihisi wasiwasi kidogo kwa sababu katika utamaduni wetu, samaki uivaa kwanza kabla ya kuliwa. Hata hivyo, nilijipo moyo kwa sababu nilitaka kujifunza na kwelewa tamaduni za wengine. Nilipo unja sushi kwa mara ya kwanza. Ladha ya keili ilinistua kwa njia chanya. Haikuwa mbaya kama nilivyo dhani. Ilikuwa na ladha laini. Yenye mvuto wa kipeke. Asa ilipo liwa kwa moja na mchuzi inayoitwa soy sauce. Niliyelewa kuwa kwa japani sushi si chakula cha kawaida tu. Bali ni sehemu ya otamaduni wao, kini achuandaliwa kwa makini usafi na heshima kubwa. Kupitia chakula hiki cha kigeni nilijifunza kwa chakula kinawezo wakutunganisha watu kwa otamaduni tofauti. Kile kini achuonekana cha ajabu kwetu, kinaweza kuwa cha kawaida sana kwa wengine. Pia nilijifunza umuhimu wa kuwa na moyo wa wazi. Na kutoji hukumu kataharaka mambo tusioyazoea. Nilisi uwasiwasi kidogo kwa sababu katika utamaduni wetu, samaki uivaa kwanza kabla ya kuliwa. Hata hivyo, nilijipa moyo kwa sababu nilitaka kujifunza na kwelewa tamaduni za wengine. Ni kila chakula kina haditi na utamaduni wake. Nikiwapenda kuhumiza tusiofu kujaribu vyakula vya kigeni. Kwa sababu kupitia hivyo, tunajifunza kutunashimiana na tunakuwana raia bora wa dunia. Ni kila chakula kina haditi na utamaduni wake.

Asante sana kwa fursa hii ingine. Leo ningependa kuzungumzia ma zana gani za dijiti ni nazo tumia katika kila siku. Katika dunia sasa ya sayansi na teknolojia, zana za dijiti zimekua sehemu muhimu sana ya maisha yetu ya kila siku. Kuanzia ya mawasiliano elimu hadiburudani. Kwanza kabisa, zana ya dijiti ninayotumia kwa kila siku ni simu janja. Simu janja imenisaidia kwa mambo mengi kama vile kuwasiliana na familia na marafiki kupitia simu. Ujumbe mfupi na mitandao ya kijamii kama whatsapp. Pia hutumia simu yangu kuangalia habari, ratiba za masoma na kutafuta taarifa mbali mbali mtandaoni. Kwa hakika, simu janja imekuwa rafiki mkubwa katika maisha yangu ya kila siku. Pili, natumia kompyuta au tarakilishi. Kompyuta hunisaidia sana katika masomo yangu. Kupitia kompyuta ninaweza kuandika kazi za shule, kufanya utafiti mtandaoni na kushiriki masomo ya mtandaoni. Pia kutumia kompyuta kujufunza ujuzi mpya kama vile matumizi ya programu mbalimbali na kuangalia video za kilimu. Kompyuta iminifanya kuwa mwanafunzi mwenye marifa mapana zaidi. Tatu, ninatumia intaneti kama zanaa muhimu ya dijiti. Intaneti hunipa furusa ya kupata tarifa kutoka sehemu mbali mbali za dunia kwa muda mfupi. Kupitia intaneti ninawaza kusoma vitabu vya mtandaoni, kuangalia video za masomo, na kuwasiliana na watu walioko mbali. Hata hivyo, nimejifunza kuwa ni muhimu kuitumia intaneti kwajia chanya na yenye manufa. Nne natumia programu za kialimu kama Google Classroom, Zoom au YouTube kwa ajili ya masomo. Programu hizi hizi unisaidia kujifunza hata nikiwa nyumbani. Kupitia programu hizi ninaweza kupokea mailekezo kutoka kwa walimu, kuuliza maswali na kujifunza kwa njia hisi ya kuvutia. Pamoja na faida zote hizi ni muhimu kukumbuka kuwa matumizi ya zana za dijiti ya napaswa kuwa na mpaka. Matumizi mabaya yanaweza kusababisha kupoteza muda afya kudhoofika au kuadhiri madili. Hivyo ni jukumu letu kuzitumia kwa nidhamu, busara na malengo mazuri. Kwa hitimisho, zana za dijiti ninazotumia kila siku kama simu janja, kompyuta, intaneti na programu za kilimu zimenisaidia sana katika kujufunza na kwasiliana. Zana hizi zi kitumika vizuri zinaweza kuboresha maisha yetu na kusaidia na kutusaidia kufikia ndoto zetu. Asante ni sana kwa kunisikiliza.

Ndio, napenda kujifunza historia. Historia hutusaidia kuelewa maisha ya zamani, makosa na mafanikio ya watu waliotutangulia. Kupitia historia, tunajifunza tamaduni vita na maendeleo ya jamii mbali mbali. Jambo linalo tuwezesha kuelewa vizuri, ulimwengu wa leo na kupanga maisha ya badaye kwa hekimu.

Asante kwa kunipa fursa hii. Kwa kweli, utu watu na kiufundi ya mbacha wengi watu nakikumbuka kwa furaha na upendo mkubwa. Kumbukumbu nzuri ninayoikumbuka ni kucheza na marafiki zangu jioni badala ya shule. Baada ya shule. Baada ya masoma tulikusanyika uwanjani au barabarani kucheza mpira. Rede, kuruka kamba na mchezo wa kombolera. Hakukuwa na simu, wala mitandao ya kijamii, bali kulikuwa na vicheko, urafiki, wa dhati na mshikamano wa kweli. Tulicheza hadi giza linaanza kuingia, tukisikia sauti za wazazi zikiita turudi nyumbani. Kumbukumbu nyingine za zamani ni wakati wa kukaa na familia. Jioni tulikusanyika kusikiliza hadithi za wazee wetu. Hadithi hizo zilikuwa na mafunzo ya maisha, maadili na heshima. Kupitia hadithi hizo, tulijifunza tofauti ya mema na mabaya. Muhimu wa kufanya kazi kwa bidii na kuishi kwa upendo na amani. Pia nakumbuka furaha ya kuenda shule kwa mara ya kwanza. Ingawa kulikuwa na hofu kidogo. Kulikuwa na shauku ya kujifunza. Kuvaa sare mpya na kukutana na walimu pamoja na wanafunzi wenzangu. Mafanikio madogo kama kujua kusoma na kuandika jina langu yalikuwa chanzo kikubwa cha furaha Kwa jumla kumbukumbu za utotoni hunifundisha kuwa ufurahi ya kweli kutokana na vitu vingi au pesa bali ilitokana na upendo urafiki na maisha rahisi Kumbukumbu hizi hunipa nguvu ya kudhamini maisha ya sasa na kujitahidi kujenga kumbukumbu nzuri kwa vizazi vijavyo Ahsanteni kwa kunisikiliza.

Asante kwa fursa hii katika maisha ya sasa, kompyuta imekwa kifaa muhimu sana na mimi huitumia kwa sababu mbali mbali, hasa kwa elimu, kazi na mawasiliano Kwanza kabisa na tumia kompyuta hii kwa kujifunza au kupata maarifa Kupitia kompyuta ninaweza kusoma vitabu vya kielektroniki kufanya utafiti mtandaoni na kutazama masomo ya video Hii nisaidia kupanua uwelewa wangu katika masomo mbali mbali na kuboresha ujuzi wangu kila siku. Kompyuta hunipa fursa ya kujifunza mambo mapya kwa rahisi na waka. Kwa wakati wowote, pili, natumia kompyuta kwa kufanya kazi ya na kuandaa nyaraka. Kompyuta hii hunirahisishia kuandika baruari ripoti na miradi mbali mbali kwa haraka na kwa usahihi. Pia utumika kuhifadhi taarifa muhimu kwa usalama na kuzitumia tena inapohitajika. Bila kompyuta kazi nyingi zinge chukua muda mrefu na kuwa ngumu zaidi. Tatu natumia kompyuta kwa mawasiliano kupitia barua pepe. Mikutano ya mtandao ni na mitandao ya kijami ninaweza kuwasiliana na watu walioko mbalimbali kwa uraisi. Hii huimarisha mahusiano na kusaidia kushirikia na katika kazi au masomo. Bila. Kukutana ana kwa ana Kwa jumla, natumia kompyuta zaidi kama chombo cha elimu na maendeleo binafsi imenisaidia kuongeza maarifa kuboresha ufanisi katika kazi na kuunganisha na dunia kwa rahisi Kwa sababu hiyo, kompyuta ni kifamukimu sana katika maisha yangu ya kila siku asanteni kwa kunisikiliza.

Asanteni sana. Wasiwasi ni hali ambayo karibu kila mtu hupitia kwa katika maisha. Asa tunapokutana na changamoto wa matatizo. Ingawa wasiwasi hauwezi kuepukika. Kabisa, kuna mwambo ninayofanya ili kupunguza na kujituliza. Kwanza kabisa ninajitahidi kutulia na kupumua kwa kina. Wakati wa wasiwasi, moyo hupiga haraka na mawazo uchanganyikana. Kupumua taratibu unisaidia kutuliza akili na mwili. Ni kunipa nafasi ya kufikiri kwa utulivu kabla ya kuchukua hatuwa yoyote. Pili, ninazungumza na mtu ninaye mwamini. Kushirikisha mawazo yangu na rafiki. Mwanafamilia au mtu wa karibu unisaidia kupunguza mzigo wa mawazo. Mara nyingi ushauri au ata kusikiliza ni tu hutoa faraja na kunifanya nijiskie siko pekee yangu. Tatu ni najishughulisha na shughuli ninazopenda. Kusikiliza muziki, kusoma, kufanya mazoezi au kutembea nje, unisaidia kuondoa mawazo mbaya na kurejesha amani ya akili. Shughuli hizi unipa nguvu mpya na kunifanya nione mambo kwa mtazamo chanya zaidi. Mwisho, ninakumbuka kuwa kila tatizo lina usiluhisho. Kujikumbusha kuwa wasiwasi ni wa muda tu hunipa matumaini na kunisaidia kukabiliana na hali kwa ujasiri Badala ya kufikiria sana, ujaribu kuchukua atu ndogo ndogo za kututatua tatizo lililopo. Kwa ujumla, wakati wa wasiwasi ujitahidi kutulia, kuzungumza na wengine na kujipa muda wa kujijali njia hizi unisaidia kuthibiti wasiwa na kuendelea na maisha kwa utulivu na matumaini Asanteni sana kwa kunisikiliza.

Kuandaa ripoti za kazi ni jambo muhimu sana kwa sababu husaidia kuwasilisha taarifa kwa wazi na kwa mpangilio mzuri. Kwanza kabisa, hukusanya taarifa zote muhimu zinazohusiana na kazi husika. Hii ni pamoja na takwimu, matokeo ya kazi, changamoto zilizojitokeza na mafanikio yaliopatikana. Hukagua taarifa hizo ili kuhakikisha ni sahihi na zinahusiana na mada ya ripoti. Pili, huandaa muundo wa ripoti. Ripoti yangu huwa na utangulizi maudhui makuu na hitimisho. Utangulizi hueleza lengo la ripoti. Maudhui makuu hutoa maelezo ya kina na hitimisho hutoa muktasari pamoja na mapendekezo pale ni inapoitajika. Tatu huandika kwa lugha rahisi na inayoeleweka. Kuepuka maneno magumu ili msomaji aweze kuelewa kwa urahisi. Pia kuhakikisha ripoti ina mpangilio mzuri wa na hoja zinafuatana kwa mantiki. Mwisho, hukagua na kuhariri ripoti kabla ya kuiwasilisha. Hio husaidia kuondoa makosa ya lugha na kuhakikisha ripoti ni safi na ya kitalumu. Kwa ufupi, huandaa ripoti ya kazi kwa umakini, mpangilio na uwazi ili kufikisha ujumbe kwa ufanisi. Asanteni kwa kunisikiliza.

Asanteni sana kwa swali hili. Wakati wa mapumziko kazini ni muda muhimu sana kwa kupumzika na kurajesha nguvu ili kuendalea na kazi kwa ufunisi. Kwanza kabisa hutumia muda huo kupumzisha mwili na kili. Mara nyingi hukaa sehemu tulivu. Kupumua kwa tulivu na kunyoosha mwili kidogo ili kuonda uchovu unaotokana na kazi. Pili hula au kunywa kitu kidogo, chakula chepesi au kinywaji hunipa nguvu mpya na kunisaidia kuendelea na mujukumu ya kazi nikiwa na umakini zaidi. Tatu hutumia mapumziko kuzungumza na wafanyi kazi wenzangu. Mazungumza mafupi huimarisha mahusiano kazini na kupunguza msongo wa mawazo. Wakati mwingine hucheka na kubadilishana mawazo, jambo linalofanya mazingira ya kazi yawe mazuri. Mwisho hujiandaa kisaikolojia kurudi kazini. Kukaguwa majuku yanayofuata na kujipanga upya ili nindelee na kufanya kazi kwa bidi. Kwa ujumla, hutumia mapumziko kazini kupumzika. Kujali afya na kujiandaa kuendelea na kazi kwa ufanisi. Asanteni sana kwa kunisikiliza.

Sahihi ya kujibu swali la tabia gani zinanichukiza. Tabia gani ya watu inanichukiza. Katika jamii watu tunatabia tafauti tafauti. Ingawa hatuwezi kuwa wakamilifu. Kuna baadhi ya tabia ambazo huathiri sana mahusiano na maendeleo ya jamii moja ya tabia inayonichukiza ni kukosa uaminifu. Watu wasio kuwa waaminifu hupenda kusema uongo. Kuficha ukweli au kuwadanganya wengine kwa faida yao binafsi. Tabia hii huvunja imani kati ya watu na kuharibu mahusiano Iwe kazini nyumbani au katika jamii kwa ujumla. Tabia nyingine ni kukosa heshima. Watu wanaodharau wengine wanaosema maneno makali ya kuwanyanyapaa. Mwenzao huleta maumivu ya kihisia. Heshima ni msingi wa amani na mshikamano na bila heshima jamii hukosa maelewano. Pia, uvivu na kutowajibika. Nitabia zinazo chukiza. Watu wanao kwepa majukumu yao au wanao tagemea wengine kufanya kazi kwa niaba yao huzuia maendeleo. Kila mtu anawajibu wakuchangia kwa bidii katika kazi na jamii. Aidha wivu na chuki nitabia zinazo haribu sana. Watu wanao waonea wivu wenzao hawafurahii mafanikio ya wengine bali hutamani waanguke. Tabia hii huleta migogoro na kuondoa umoja. Hata hivyo ni muhimu kukumbuka kuwa sote tunamapungufu. Badala ya kuchukia watu tunapaswa kuhimiza tabia njema kama uaminifu, heshima, bidii na upendo. Kwa kufanya hivyo tutajenga jamii yenye amani na maendeleo. Santeni kwa kunisikiliza.

Asanteni kwa swali hili. Kunganisha kazi na maisha ya kibinafsi ni jambo muhimu sana. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayapatikani kazi ni pekee, bali pia katika maisha binafsi. Kwanza kabisa huweka mipaka kati ya kazi na maisha ya nyumbani. Ninapo kuwa kazini hujitahidi kufanya kazi kwa umakini na bidii. Lakini baada ya muda wa kazi kuisha hujitahidi kuacha majukumu ya kazi na kuzingatia familia marafiki na muda wangu binafsi Hii hunisaidia kupumzika na kuepuka msongo wa mawazo hili hujipangia ratiba vizuri kupanga muda wangu kunanisaidia kugawa majukumu kwa usawa kupanga muda wa kazi kwa mapumziko na shughuli za kibinafsi kama mazoezi kusoma au kupumzika ratiba mzuri hunisaidia kutumia muda wangu kwa ufanisi bila kupuuza upande wowote wa maisha Tatu, hujifunza kusema hapana pale inapobidii Si kila kazi au ombi linapaswa kukubaliwa Kujomi paka yangu hunisaidia kuepuka mzigo wa kazi kupita kiasi na kunipa nafasi ya kujitunza kiafya na kisaikolojia Mwisho hujali afya ya mwili na akili kufanya mazoezi kula vizuri na kupata usingizi. Wakotosho nisaidia kuwa na nguvu kazini na pia kufurahia maisha binafsi. Mtu mwenye afya njema huweza kusawazisha vyema kazi na maisha ya kujumla. Kuunganisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kupanga muda kuweka mipaka na kujitunza. Je hizi hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi huku nikiishimaisha yenye furaha na amani. Asanteni kwa kunisikiliza.

Asante kwa swali hili. Kwa kawaida huenda hospitali mara chache sana kwa mwaka labda mara moja au mbili. hAsa kwa uchunguzi wa afya au pale ni napohisi hali sinzuri. hUpendelea kufanya uchunguzi wa kawaida ili kujua hali ya afya mapema na kuchukua na dhahadari izi na zofamu. Pia hujitahidi kuzingatia afya yangu kwa kula vizuri kufanya mazoezi na kupata mapumziko ya kutosha. Jambo linalo nisaidia kupunguza ulazima wa kuenda hospitali mara kwa mara. Hata hivyo, ninatambua kuwa hospitali ni muhimu sana na huenda pale ninapobidi kwa ushauri wa kitaalamu na matibabu. aSanteni kwa kunisikiliza.

Asanteni sana. Baada ya siku ndefu iliojawa kazi na majukumu, kupumzika ni jambo wa muhimu sana ili kurejesha nguvu za mwili na akili. Kwanza kabisa hujitenga kidogo na shughuli za kazi. Huwacha mawazo ya kazi pembeni na kujipa muda wa kutulia. Wakati mwingine hukaa kimya kwa muda mfupi na au kupumua kwa kina ili kuondoa uchovo wa siku nzima. Pili, hujishugulisha na shughuli zinazo jipenda. Kusikiliza muziki, kutazama kipindi au kusoma kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie nikiwa huru. Pia wakati mwingine hutembea kidogo au kufanya mazoezi nyepesi ili kupumzisha mwili. Mwisho, hutumia muda na familia wa marafiki. Mazungumzo na vicheko hunipa faraja na kunifanya nisahau uchovu ule wa siku. Kabla ya kulala hujitahidi kupata usingizi wa kutosha kwa sababu usingizi mzuri ni sehemu muhimu wa kupumzika. Na kwa ujumla napumzika kwa kutulia kufanya ninachopenda na kujali afya yangu ili niwe tayari kuanza siku mpya nikiwa na nguvu. Asanteni kwa kunisikiliza.

Asanteni sana. Kwa mtazamo wangu napenda vyote viwili, shati na t-shati. Lakini napendalea zaidi t-shati kulingana na mazaingira na shuguli ni nazofanya. Kwanza napenda t-shati kwa sababu ni rahisi ya kustaherehisha. T-shati hunifanya ni jisikie huru. Hasa katika shughuli za kila siku au wakati wa mapumziko. Nivazi linalofaa katika hali ya hewa ya joto na linafaa kwa kazi si jizisi au rasmi. Pia niraaisi kuvaliwa na kuendana na mavazi mengini kama suruali au jeans. Hata hivyo shati lina nafasi yake muhimu. Shati uleta mwonekana wa heshima na umaridadi zaidi hasa katika mazingira ya kazi. Mikutano au hafla rasmi. Linanifanya nijisikie nikiwa makini na mwenye nidhamu. Wakati mwingine kuvaa shati huniongezea kujiamini kwa sababu ya mwonekano wake wakitaalamu. Kwa hiyo, uchaguzi wakati ya shati na tishati, hutagemea mazingira na lengo. Ninapo kuwa kazini au katika tukio rasmi napendelea shati. Lakini ninapo kwa nyumbani na marafiki haushe kwenye mapumziko, tishati huwa chaguo langu la kwanza. Kwa ujumbla napenda vyote viwili, lakini kuvitumia kulingana na hali hii hunisaidia kwa nadhifu huru na mwenye kujiamini katika kila mazingira, asateni kwa kunisikiliza.

Asanteni sana. Muziki ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu. Kwa sababu huniburudisha. Hunituliza na wakati mwingine hunipa motisha ya kuendelea na shughuli za kila siku. Kwanza kabisa, aina ya muziki ninao hupenda zaidi ni bongo flavor. Na reggae. Napenda bongo flavor kwa sababu unaujumbe unaoeleweka. Kwa urahisi na unakisi maisha ya kila siku ya jamii yetu. Nyimbo nyingi za bongo huzungumzia mapenzi, maisha, bidii na changamoto za kijamii. Pia napenda reggae kwa sababu ya ujumbe wake wa amani, upendo na haki. Muziki Muziki wa reggae hunifanya nitulie na kufikiri kwa kina. Kwa upande wa wasanii, napenda sana wasanii wa bonga flavor kama Diamond Platinumz Ali kiba. Kwa sababu ya ubunifu wao na namna hiyo wanavyowasilisha ujumbe wao kupitia muziki. Katika upande wa reggae, Bob Marley ni msanii ninayempenda sana kwa sababu nyimbo zake zina ujumbe wa kudumu na kuelimisha. Kwa kawaida, husikiliza muziki wakati wa mapumzika na ninapokuwa peke yangu. Pia husikiliza muziki nikiwa nasafiri nikifanya kazi nyepesi au ninapotaka kupumzisha akili baada ya siku ndefu. Muziki hunisaidia kuondoa mawazo na kunifanya nijisikie huru. Ninaposikiliza wimbo ninaoupenda sana hujisikia furaha, amani na wakati mwingine hamasa kubwa. Wakati mwingine hujikuta nikiimba na nikitabasamu bila kujua. Muziki hunibadilishia hali ya moyo na kunipa nguvu chanya. Kwa ujumla muziki ninaopenda hunipa burudiani, faraja na mafunzo ya maisha. Ni rafiki yangu wa karibu katika nyakati za furaha na changamoto. Asanteni kwa kunisikiliza.

Asanteni sana. Familia ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu. Na kutumia muda nao hunipa furaha, amani na nguvu ya kuendelea na maisha ya kila siku. Kwanza kabisa, napenda kutumia muda na familia yangu kwa mazungumzo. Mara nyingi hukaa pamoja jioni au mwishoni mwa wiki na kuzungumzia kuhusu siku zetu. Changamoto tulizokutana nazo na mafanikio madogo tulioyapata. Mazungumzo hayo, huimarisha upendo uwelewano na mshikamano ndani ya familia Pili napenda kufanya mashughuli za pamoja Tunaweza kupika pamoja, kusafisha nyumba au kushiriki kazi ndogondogo za nyumbani shughuli hizi hufanya muda upite kwa furaha na hutufundisha mshirikiano na kuwajibika kama familia Tatu ninapenda kutumia muda wa mapumziko na familia Wakati mwengine hutajama televisheni pamoja, kusikiliza muziki au kutembea nje kidogo. Safari fupi ya matembezi ya pamoja hutupa nafasi ya kubadilisha mazingira na kufurahia kuwa pamoja. Mwisho napenda kusherehekea matukio maalum pamoja na familia, kama siku za kuzaliwa, siku kuu na uomo vanekia kifamilia. Nyakati hizi hujenga kumbukumbu nzuri na kuimarisha mahusiano ya kifamilia Kwa ujumla, napenda kutumia muda na familia yangu kwa mazungumzo, shughuli na pamoja na mapumziko, kwa sababu familia ni chanzo cha upendo, msaada na kufurahia kweli Asanteni kwa kunisikiliza.

Asante kwa fursa hii kwa mtazamo wangu napendelea zaidi mahali pa kimya Ingawa mahali pa kelele pia yana nafasi yake kulingana na mazingira Kwanza napendelea mahali pa kimya kwa sababu unisaidia kufikiri na kutulia katika mazingira ya kimya, ninaweza kufanya kazi yao kusama kwa umakini bila kufurugwa Pia mahali pa kimya unipa umani akili na unisaidia kupunguza msongo wa mawazo Pili mahali pa kimya unifanya, unifanya nijitambue na kujipumzisha. Wakati mwingine kukaa sehimu tulivu unipa nafasi ya kutafakari maisha, kupanga malengo na kujipa nguvu mpya Hii ni muhimu sasa baada ya usiku yenye mashuguli nyingi. Hata hivyo mahali pa kelele pia yana faida zake. Katika sherehe matamasha au mikusanyiko ya kijamii, kelele uleta furaha nishati na burudani. Kelele katika mazingira haya uchangia kuhimarisha mahusiano na ushiriki. Ushiriki furaha au na wengine. Kwa ujumla napendelea zaidi mahali pa kimya kwa maisha ya kila siku lakini kukubali kelele pale ninapoitajika kwa burudani na sherehe. Mizani hii unisaidia kuhishi kwa utulivu na furaha asanteni kwa kunisikiliza.

Asanteni kwa swali hili. Katika siku zetu za kisasa, kuna maeneo mengi mtandaoni ambapo mtu anaweza kutazama video kwa elimu, burudani na habari. Kwanza kabisa napenda kutazama video kivichatani kama YouTube. Hapo kuna aina nyingi za video, masomo ya kujifunza na mafunzo ya uchuuzi mbali mbali. Simulizi za safari, muziki na hata ya vichekesho. Youtube ni chanzo kizuri cha sababu kunaweza kupata video yoyote popote na wakati wawote Pili napenda kutazama video kama zinazopatikana kwenye mitandao ya kijamii kama Facebook na Instagram Hapo najifunza mambo mapya kuana video fupi zenye burudani na kufuatilia habari za marafiki au wasani ninaowapenda video hizi huwa fupi na zinanipa furaha haraka Hasa wakati wa mapumziko. Tatu, mara nyingine napenda kutazama video za elimu au seminar mtandaoni. Zilizo kwenye tovuti au programu za kielimu. Hizi hunitumia sana kwa kujifunza masomo mapya. Study za kazi au mbinu za kukuza maisha. Video za kielimu ni muhimu kwa sababu hunisaidia kupata ujuzi mpya kwa urahisi. Kwa ujumla napenda kutazama video mtandaoni kwenye majukwa mbali mbali kama YouTube, Facebook, Instagram na tovuti za elimu. Kulingana na kile ninachotaka. Iwe na burudani, elimu au habari. Asante ni kwa kunisikiliza.

Asanteni sana. Leo ningependa kuzungumzia swali niambie kuhusu michezo ni naopenda kutazama. Kutazama michezo ni moja ya vitu ninavyo vipenda sana. Kwa sababu hunipa burudani, furaha na wakati mwingine mafunzo ya kimaisha. Kwanza kabisa michezo ni naopenda kutazama zaidi ni mpira wa miguu. Mpira wa miguu ni mchezo naopendwa na watu wengi duniani kote. Na unanivutia kwa sabubu ya ushindani wake mshikamano wa timu na msimiko unawukuwepo uwanjani hadi dakika ya mwisho Pili ninaupenda mpira wa mugu kwa sabubu unaunganisha watu bila kujali itafoti za umri, kabila au nchi watu ukutana pamoja kushangilia timu zao Pia napenda jinsi mchezo huu na vyofundisha nidhamu shirikiano bidii na uvumilifu Tatu nakumbuka mchezo moja wa kushangazi sana niliowahi kutazama Ilikuwa ni mechi kubwa mbapotimu ilikuwa nyuma kwa mabao Lakini katika dakika za mwisho, ikaweza kuzawazisha na kuhatimayo kushinda mchezo au ulijaa mshangao furaha na hisia kali hadi leo. Ine napenda kutazama mchezo nikiwa nyumbani au sehemu ya wazi pamoja na marafiki. Nyumbani hunipa utulivu lakini kutazama pamoja na marafiki uongeza furaha kwa sababu ya mjadala vicheko na kushangilia kwa pamoja. Wakati mwingine ninapenda au sana kupata nafasi ya kutazama mchezo kumoja kwa moja wanjani kwa sababu mazingira ya uwanjani huwa ya kipekee sana. Mwisho ninapoona na kitekizamo mchezo ujesikia msisimiko, furaha na wakati mwingine pressure. Moyo upiga kwa kasi, hasa timu ninayoipenda inapokaribia kufunga au kufungwa. Hisia hizi unifanya nijesike hai na kufurahia zaidi mchezo. Kwa ujumla mpira wa miguu na michezo enye nao upenda kutazamo kwa sababu unipa burudani. Hunifundisha mafunzo ya maisha na hunileta karibu na watu wengine. Asanteni kwa kunisikiliza.

Asanteni sana. Kwa kawaida mimi huenda maktabani mara chache. Takribani mara moja au mbili kwa wiki. Kulingana na ratiba na maitaji yangu. Kwanza kabisa huenda maktabani kwa ajili ya kusoma na kufanya utafiti. Maktaba hunipa mazingira utulivu. Na yanayonisaidia kuzingatia masomo au kazi bila usumbufu. Pia hupata vitabu na rasili mali mbali mbali zinazoongeza maarifa yangu. Pili maktaba hunisaidia kuendeleza tabia ya kusoma. Kuwa katika mazingira ya maktaba hunihamasisha kusoma kwa bidii na kutumia muda wangu wa manufaa. Ni mahali pazuri pa kujifunza kwa utulivu. Hata hivyo kuna nyakati ambapo shughuli nyingi hunifanya nishindwe kuenda maktabani mara kwa mara. Katika hali hizo natumia rasilimali za mtandaoni kama vitabu vya kielektroniki. Kwa ujumla, huenda maktabani kadri inavyowezekana kwa sababu ni sehemu muhimu ya kujifunza na kukuza maarifa. Asanteni kwa kunisikiliza.

Asante sana, kwa mtazamo wangu napenda kuogelea kwa kiasi kikubwa Kwa sababu ni shughuli yenye faida nyingi kwa afya ya mwili na akili Kwanza kabisa kuogelea ni mazoezi mazuri ya mwili mzima hunisaidia kuimarisha misuli, kuongeza nguvu ya na kuboresha mzunguko wa damu tofauti na mazoezi mengine kuogelea hakuchoshi viungo sana, hivyo hufaa kuwa watu wa rika mbali mbali Pili kuogelea hunipa utulivu wa akili na furaha. Kuwa majini hunifanya nijisikie nikiwa huru na utulivu. Wakati mwingine ninapoogelea husahao kabisa mawazo ya kazi au changamoto za maisha. Hili hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kurejesha amani ya akili. Tatu kuogelea ni shughuli ya kijamii na burudani. Napenda kuogelea nikiwa na marafiki au familia hasa wakati wa mapumziko au likizo. Shughuli hii huimarisha mahusiano na huleta furaha ya pamoja. Hata hivyo napendelea kuogelea katika mazingira salama na safi. Kama vile mabwawa yaliyo andaliwa au sehemu zilizo na usimamizi mzuri. Usalama ni jambo muhimu sana katika kuogelea. Kwa ujumla, napenda kuogelea kwa sababu hunisaidia kiafya hunipa furaha na hunifanya nijisikie mwenye nguvu na matumaini ni moja ya shughuli ninazopenda kufanya ninapopata nafasi Asanteni kwa kunisikiliza.

Asanteni sana. Leo ningependa kuzungumzia swali niambie jinsi kuhusu njia ninayotumia kupumzika. Kupumzika ni jambo muhimu sana katika maisha yangu. Kwa sababu hunisaidia kurejesha nguvu za mwili na akili baada ya shuguli za kila siku. Kwanza kabisa, njia ninayotumia kupumzika ni kufanya mazoezia kupumua na kutafakari meditation. Ni napo yusi uchovu au msongo wa mawazo hukaa sehemu tulivu, hufunga macho na kupumua taratibu. Kupumua kwa kina hunisaidia kutuliza mawazo na kuondoa presha ya siku mzima. Wakati mingine pia hufanya mazoezi mepesi kama konyoosha mwili au yoga ili kupumzisha mwili. Na kumbuka nilijifunza njia hii kwa ya kupumzika wakati nilipokua na shuguli nyingi sana. Na nilikuwa na jihisi kuchoka mara kwa mara Nilipata ushauri kutoka kwa rafiki au kupitia kusoma nikaanza kufanya mazoezi haya kidogo kidogo hadi yakawa sehemu ya maisha yangu Kwa kawaida, uchukua dakika kumi hadi kumi na tano kufanya mazoezi haya ya kupumzika Bada kupumzika, ujisikia mwenye utulivu, guvu mpya na mawazo yaliyo wazi huwa na uwezo mzuri wa kufikiri, kufanya maamuzi na kuendelea na shuguli zangu za umakini zaidi. Kupumzika hunifanya nijisikie mwenye amani na tayari kukabiliana na changamoto za maisha. Kwa ujumla, njia hii ya kupumzika hunisaidia kiafya na kisekolojia na ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Asanteni kwa kunisikiliza.

Asante kwa kunipa fursa hii kujibu swali hili. Ndio, nawafahamu majirani zangu, tunasalimiana mara kwa mara, na wakati mwingine husaidiana pale inapohitajika. Kuwafahamu majirani hunijenga mshikamano, usalama na uhusiano mzuri katika jamii. Asante kwa kunisikiliza.

Asante kwa kunipa fursa ya kujibu swali hili. Ndiyo, wakati ninapo kutana na mgogoro na mtu, hujitahidi kutulia, kwanza na kumsikiza kwa makini, kisha hujaribu kuzungumza kwa heshima na kutafuta suluhisho kwa amani. Ninaamini mawasiliano mazuri husaidia kutatua mgogoro bila kuongeza chuki. Asante kwa kunisikiza.

Asante kwa kunipa fursa ya kujibu swali hili. Naam, kwa kawaida, hufanya mazoezi ya mwili mara tatu hadi nne kwa wiki. Hufanya hivyo ili kuweka mwili uwe. Mwili wenye afya huongeza nguvu na kupunguza msongo wa mawazo. Mazoezi hunisaidia kujisikia mwenye nguvu na mwenye afya njema. Asante kwa kunisikiza.

Asante kwa kunipa fursa ya kujibu swali hili. Ndiyo, napenda kupanda mlima kwa sababu ni shughuli inayotoa changamoto na hunifanya nijisikie mwenye nguvu. Kupanda mulima hunipa nafasi ya kufurahisha mandhari ya asili, kupumua hewa safi na kupunguza msongo wa mawazo. Pia hunifundisha uvumilivu na kujiamini ninapofika kileleni. Asante kwa kuniskiza.

Asante kwa kunipa fursa kujibu swali hili. Ndiyo, husoma gazeti mara kwa mara, hasa kwa ajili ya kupata habari na kueleza kinachoendelea nchini na duniani. Kusoma gazeti hunisadia kuongeza, kuelewa na kuwa na taarifa sahihi kuhusu maswala ya mbali mbali. Asante kwa kunisikiza.

Asanteni sana, chakula cha jadi ni nachokipenda caidi ni ugali na mboga ya asili kama mchicha au matembele, pamoja na samaki au nyama Napenda chakula hiki kwa sababu ni chenye afya kinanipa nguvu, kinanikumbusha utomaduni wetu Chakula cha chadi pia hunikumbusha nyumbani na namna waze wetu walivyo dhamini vya kule vya asili kukila kunifanya nijisikie kuridhika na kuunganishwa na mila na desturi zetu asante kwa kunisikiliza.

Asanteni sana, kujitahidi kuweka afya yangu kwa chakula chenye, lishe bora kama mboga, matunda na vyakula vya asili. Pia hunywa maji ya kutosha ile kuweka mwili katika hali nzuri vile vile, hufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara au kuhakikisha napata usingizi kutosha. Ninapo hisi msongo wa mawazo kuchukua muda kupumzika au kufanya shughuli zinazo nipenda ninazo zipenda kwa ujumla nidhamu katika mitindo ya maisha hunisaidia kudumisha afya njema Asante kwa kunisikiliza.

Asande kwa kunipa muda huu Ushauri wangu wa kumpa mtu anayeanza kazi ni huu kuwa mnyenyekefu na tayari kujifunza Usione aibu kuuliza maswali maana hakuna anayejua kila kitu mwanzo fika kazini kwa wakati heshimu watu wote bila kujali Vyeo unafanya kazi yako kwa bidii na uaminifu jenga nidhamu mapema kwa sababu tabia ulizo anza nazo Nizo zita kujenga au kukurudisha nyuma kumbuka mafanikio huanza na mtazamo muzuri na juhudi za kila siku Asante kwa kunisikiliza.

Na'am, asante kwa kunipa fursa hii Jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni kufanya kazi ninayohitaji kuwasaidia wengine na kutatua changamoto. Napenda pale ninapopewa kutumia ujuzi wangu kuleta matokeo chanya Iwe ni kushirikiana na wenzangu au kuwahudumia watu moja kwa moja. Hunipa motisha kuona kazi yangu inaleta mabadiliko hata kama ni madogo Hilo hunifanya nijitume zaidi na nifurahie ninachokifanya kila siku. Asante kwa kunisikiza.

Asante kwa kunipa fursa hii, ningependa kurudi ujana hasa ile kufurahisha utotoni kwa urahisi na raha ya maisha bila misinikizo kubwa Ujana hunikumbusha furaha ndogondogo marafiki wakaribu na uwepo waka wa kucheza na kugundua dunia Ingawa sasa nina majukumu zaidi, kurudi ujana kungeleta kumbukumbu nzuri na nafasi ya kuthamini kila wakati wa maisha bila wasiwasi kubwa Asante kwa kunisikiliza.

Asante kwa kunipa fursa hii, changamoto nazo kutana nazo kazini ni msongomano wa kazi wa na muda mfupi wa kukamilisha majukumu, mara nyingine taarifa au rasilimali hupatikiana kwa kuchelewa Jambo linaloongeza shinikizo pia hushirikiana na watu wengine mtazamo tofauti kunaeza leta changamoto kidogo Hili kushughulikia hili changamoto napenda napanga kazi kwa kipaombele kuwasiliana kwa uwazi na kutumia uvumilivu pamoja na nidjamu ili kuhakikisha matokeo bora asante kwa kunisikiliza.

Asante kwa kunipa fursa huu, kumbukumbu niliopenda zaidi utotoni kucheza na marafiki shambani au kwenye mtao wajirani. Tulicheka tuligundua vitu mpya kushirikiana kabla ya wasiwasi. Kila tukili likuwa na furaha na msisi muko linifundisha kusharikiana bumilivu na kutadmi marafiki. Kumbukumbu hizi bado zi unifanya nijiskie furaha na upendo utotoni kila siku nikizikumbuka. Asante kwa kunisikili.